Kwanza kabisa ninaweka nywila thabiti na yenye usalama kwa akaunti zangu zote za mtandao. Hii nahusisha kutumia mchanganiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama maarufu na kuepuka kutumia nywila rahisi kama tarehe ya kuzaliwa au maneno rahisi. Pia ninabadilisha nywila mara kwa mara ili kuhakikisha akaunti zangu hazijaharibiwa. Hii ni hatua muhimu kwa sababu nywila dhaifu ni sababu kubwa ya uvunjaji wa akaunti na upotevu wa faragha. Zaidi ya hapo, ninatumia uthibitisho wa hatua mbili ukipenda two-factor authentication kila inapowezekana. Hii inamaanisha kuwa hata kama mtu anaijua nywila yangu, hataweza kuingia kwenye akaunti yangu bila kipengele cha pili. Maana simu yangu au barua pepe ya uthibitisho, kwa njia hii ninaongeza usalama kwa kiwango cha juu na kufanya faragha yangu kuwa salama zaidi mtandaoni. Ninapokuwa mtandoni pia ninahakikisha kusomea taarifa zinazoshiriki. Kwa mfano siwashi taarifa binafsi kama anwani namba ya simu au taarifa za kifedha kwenye mtandaoni wa kijamii. Kwa kushiriki taarifa kwa uangalifu ninaepuka hatari ya utapeli, udanganyifu au kuibiwa utambulisho. Pia nizanzingatia mipangilio ya faragha kwenye mitandaoni ya kijamii kuhakikisha kuwa posti zangu na taarifa binafsi zinagawanywa tu na watu ninao wa amini. Zaidi ya hayo ninatumia programu salama za kuaminika ninachagua kutumia browser yenye usalama antivirusi na programu za vpn. Wakati wa kuvunjari mtandao kwenye wi-fi zisizo salama. Hii husaidia ku hii huzuia ukunduzi na kuhakikisha data yangu haijafikiwa na watu wasioidhinishwa. Mwisho ninaweka nidhamu kwa mtandaoni kwa kuwa makini na linki zisizo salam barua pepe danganyifu na programu zisizo rasmi. Hii husaidia kuepuka kuingizwa kwenye mashambulizi ya mtandaoni kuibiwa taarifa au kuharibiwa. Kwa kifaa changu, kwa kifupi, ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila thabiti, uthibitisho wa hatua mbili, kusimamia tarifa ninazo shiriki, kutumia programu, brauza salama, na kuwa makini na linki za baruapepe, zisizo salama. Njia hizi zote hufanya maisha yangu mtandaoni kuwa salama, faragha yangu ilindwe na ninapopunguza hatari ya vunjanji kwa taarifa binafsi.

Binafsi na penda kuangalia nyota. Na sio tu kwa sababu ni burudani ya kuiona kuona uzuri wa wanga. Bali pia ni njia ya kupumzika kutafakari na kupata mtazamo wa kimaisha. Wakati ninapoangalia nyota usiku na jihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi binafsi. Hii hufanya niondoke katika ya mawazo ya kila siku. Msongo wa kazi au matatizo madongo na kunipa hisia ya utilivu na amani ya ndani. Anga usiku huli jaa nyota. Waniwezesha kupumzika kisaikolojia na kuwa na muda wa kutafakari kwa utulivu. Zaidi ya hapo kuangalia nyota kuna saidi kujifunza na kutafakari kuhusu ulimwengu. Mara nyingi na penda kutafakari milolongo ya nyota. Jinsi zinazo pangwa na wengi wa anga lililo juu yetu. Hii hufanya ni pate hisia ya udadisi na shauku kwa kujua zaidi kuhusu astronomia, sayansi ya anga na historia ya nyota. Kwa mfano kujua kuwa baadhi ya nyota ni mamia au maelfu ya miaka ya zamani au kuwa badhi zinaweza kuwa sehemu ya sayari. Zina zoweza kuishi maisha na nisaidia kuongeza maarifa yangu na kuona uzuri wa ulimwengu au pia huangalia nyota nishughuli ya kijamii au kibinafsi. Wakati mwingine napenda kuangalia nyota peke yangu kumpumzisha na kutafakari au kupanga malengo ya siku zijazo au wakati mwingine pia hufanyika kwa kushirikiana na marafiki au familia ambapo tuna shirikiana kuona milongo ya nyota. Kugugumizia historia au hadithi zinazohusiana na anga na kufurahia pamoja. Hii hufanya kuwa burudani yenye mshikamano wa kijamii na pia kufundisha kushirikiana na kushirikisha uzowefu mzuri. Zaidi ya haya kuangalia nyota hufanya nionekane mara moja ukali wa asili na uzuri wa ulimwengu. Anga usiku uliojaa nyota nikielelezo cha uzuri utulivu na mpangilio wa asili ambao unatia mtu hofu na heshimu. Hii fundisha sabuni na hushirikiana na mazingira na utambuwa kwa kila kitu ni nafasi yake katika mpangilio wa ulimwengu. Pia hufanya nijisikie mdogo lakini muhimu. Kwani kila moja ananafasi yake katika dunia hii kubwa. Kwa kifupi napenda kuangalia nyota kwa sababu ni nzubudani ya kupumzika njia ya kutafakari. Fursa ya kujifunza na njia ya kushirikiana na wengine. Kuangalia nyota hufanya nipate amani ya ndani kuongeza maarifa na kuona uzuri wa ulimwengu kwa mtazamo tofauti. Nishughuli ya kipekee inayo changia afya ya akili furaha ya moyo na mshikamano wa jamii.

Mimi napendelea kushughulikia tatizo kazini kwa mtindo wa kimsingi na hatua kwa hatua. Kwanza napanga kutambua tatizo kwa makini. Hii inamaanisha kuchunguza ni wapi tatizo limeanzia. Ni kwa nini au ni nini kinahusiana nacho. Kwa jinsi linavyoathiri kazi au timu. Kutambua tatizo kwa kina ni hatua muhimu kwani ikiwa tatizo halijatambulika vizuri. Suluhisho lolote linaweza kuwa dogo au lisilo sahihi. Kwa mfano, ikiwa kuna mradi unaonekana kuchelewa. Lazima kwanza nijue sababu. Je, ni upungufu wa rasilimali? Mawasiliano duni au kwa sababu nyingine. Juu hapo, ninakusanya taarifa na maoni. Ya wanaohusika wengine. Tatizo kazini mara nyingi linawezekana kuwa lenye vipengele vingi, na kushirikiana na wenzangu kunanisaidia kuona mtazamo tofauti. Na kupata picha kamili. Kwa mfano, kuzungumza na wenzangu, kupata maoni ya meneja. Na kuangalia ripoti na data zinahusiana kunanisaidia kuelewa tatizo kwa kina. Kushirikiana, kushirikiana hufanya kila mtu kila mtu ajihisi kuwa sehemu ya suluhisho na kuongeza uwezekano wa kutatua tatizo kwa ufanisi baada ya hapo. Napanga mpango wa hatua za kutatua tatizi. Hii inahusiana kubainisha suluhisho zinazowezekana kuthamini faida za hasara za suluhisho na kuchagua njia mbadala, bora zaidi. Mara nyingi nitafanya orotha ya hatua zinazohitajika. Nikiweka kipaumbele kwa hatua ambazo zinaweza kutoa matokeo haraka na madhubuti. Kwa mfano, ikiwa tatizo ni Shaji wa mradi ninabainisha hatua kama kuboresha mawasiliano, kuongeza rasilimali au kupanga ratiba, ili kuhakikisha mradi unaendelea kwa ufanisi. Aidha, ninashughulikia tatizo, na nidhamu na utulivu ni muhimu kutochukua maamuzi. Hakuna msongo wa mawazo, bali kutumia akili ya kimantiki na kuzingatia mbinu bora. Utulivu unasaidia kuona vipengele vya tatizo kwa wazi. Kushirikiana na heshima kwa wenzangu. Mwisho, badala ya kutekeleza suluhisho, napenda kufuatilia matokeo ili kujifundisha kutokana na tatizo. Kufuatilia matokeo ni hatua muhimu na uhakika na inaongeza ufanisi kazini.